Ya sana sana napenda sana kununua mavazi Kwa hiyo ikitokea Nimepata kiasi fulani cha fedha Basi moja kwa moja huwa naenda kwenye maduka Ama sehemu ambayo kuna mavazi Naachagua nguo ambazo nazipenda Kwa lengo la kuenda kupendeza Kwa hiyo mavazi ni sehemu ya vitu ambavyo huwa nanunua sana.

Malengo ambayo mimi ninayo kwenye kazi yangu ambayo naifanya ni kuhakikisha nafikia adhma kubwa ya taasisi Kwa sababu mara zote unapopewa dhamana ya kufanya kazi lazima moja kwa moja uweze kuifanya kwa moyo wote Kwa lengo na kwenda kuvutia wateja kuifanya ofisi husika iweza kutambulika kwa hiyo kwenye kazi ambayo naifanya malengo yangu makubwa ni kufanya kituo chetu kiwe ni miongoni mwa vituo bora na vinavyo pendwa ndani na nje ya Tanzania.

Ndio, napenda, lakini siyo bahati kwa upande wangu mimi ni mpaka hivi sasa. Ni na miaka 26, lakini sifahamu hata kidogo kuendesha basikeli. Lakini ni mmoja kati ya jambo ambalo, ni kimwona mtu anaendesha, ni kimwona mtoto kijana, na kuwa natamani sana. Lakini nikipewa kwamba nijaribu, huwa na ogopa mno. Kwa hiyo, kuendesha basikeli napenda, lakini binafsi sijabahatika kufahamu. Inawezekana ni uoga wangu Ndio maana mpaka hivi sasa Sijapata kufahamu.

Ni klabu ya soka ya Man City. Ni moja kati ya klabu ambayo naipenda sana. Kutokana ule ubora ambao umeletwa. Ni kumbushe kwamba kuna mapinduzi makubwa ambayo Man City imeweza kuleta kwenye ligi kuu ya pale nchini uingereza. Ukitazama, nimeanza kuipenda toka mwaka 2012 Si kipindi ambacho ilikuwa bora Lakini kwa namna ambavyo ilikuwa ina cheza Ulkuwa unaona yes, ni timu ambayo Kwa miaka inayokuja, itakuja kuwa na ushindani bora na itakuja kuvunja ule ufalme ambao Vilabu kama vyasoka vya Liverpool, Manchester United Lakini pia timu kama Chalse, tayari Walikwisha kuleta upande wapale uwingereza ukitazama kwa upande wangu mimi ni mchezo ambao nili shangazwa nao ni mchezo kati ya Man City dhidi ya klabu ya soka ya AStonville moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni ya mwisho ya kufunga msimu na kulikuwa na timu mbili ambazo zilikuwa zina pambana kwa lengo la kwenda kutwaa ubingwa kama Man City wangeweza kuangusha alama laki ni kuwa mamuja kumoja ingeenda kumpa nafasi klabu ya soka ya Liverpool ya kwenda kuwa mabingwa na ukitazama mpaka kipindi cha kwanza, walikuwa ni astonivira mbao, walikuwa mbele kwa goli mbili. Lakini, kipindi cha pili kilerea, vijana wa klabu ya soka ya Manchester City, wakaweza kupambana na kuweza kuondoka na ushinda mbao, ulienda kuwafanya moja kwa moja, wakoona ubingwa. Kwa upande mchezaji, ambaye ameweza kunivutia zaidi kwa upande wa klabu ya soka ya Manchester City, ni mchezaja ambae ni yayatule. Ukitazama ni moja kati ya wachezaji ambao wanaistoria kubwa na toka wamejiunga na klabu ya soka ya Manchester City Kuna mengi makubwa ambayo alienda kuyafanya huwa na hisifuraha kubwa na poiona timuyangu imeweza kuondoka na ushindi Kituambacho huwana penda zaidi ni kuiona klabu ya soka ya Manchester City inapata alama tatu katika mchezo ambao wanakua wanacheza.

Apana, yaani sio raisi hata kidogo. Kwa kipindi hiki, nikisema kwamba naeza kuishi walau hata siku moja, pasipo kuwepo kwa teknolojia, itakuwa na danganya. Kwa sababu ukitazama kwa upande wa saa, lazima tuweze kuangalia muda. Huu muda ni saa ngapi, na ni kitu gani ambacho, natakiwa kukifanya, kulingana na ratiba ambayo, nitakuwa nimeweza kuipanga. Lakini pia ukitazama kwa upande wa mitandao ya kijamii Mimi ni moja kati watu ambao napenda sana mitandao ya kijamii Kwa iyo nikikaa siku moja, lisaa limoja, pasi na uwepo wa kutumia mitando ya kijamii Kwangu mimi nakuwa sina ile hali ya kujiamini Ama nakuwa nakosa nguvu, nakuwa sijiskii amani kwa iyo Nikisema kwamba ninaweza kuishi siku moja bila kutumia teknolojia Nitadanganya sana sana sana kwa sababu vipo vitu vingi mawasiliano lakini pia sema mbona elekea kama siifahamu Lazima moja kwa moja niweza kutumia GPS Kwa lengo la kuenda kutazama ni wapi ambapo naelekea na ni wapi ambapo nimekwisha kufika kwa binafsi Siwezi kukaa siku moja pasi na kutumia teknolojia.

Unajua marazote neno uaminifu, si neno tu ambalo unaweza ukawa unalitamka, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikafanya, ukaweza kuaminiwa. Kwa hiyo, kwa upande wa teknolojia, uaminifu, siyo kwamba tu nidaraja ambalo, unaweza ukamka na ukarijenga Lakini marazote, uaminifu, huwa unategemea na zaidi, usiri na usalama wa jambo ambalo, linafanyika Kwa hiyo, binafsi, huwa na yapenda sana makampuni yote, ambayo yanatoa kipaombele kwa ubinadamu ama kwa utu kuliko kupata faida pekee Kwa hiyo, nikitaja mfano wa kampuni kama hiyo ni Google ni moja kati ya kampuni ambayo binafsi ninaiamini na ukitazama hivi sasa imeleta moja kati ya teknolojia ambayo inaitwa Google Gemini AI Kwa hiyo ni moja kati ya teknolojia ambayo binafsi huwa na iamini sana na nimekuwa naitumia mara kwa mara.

Kitabu ambacho huwa napenda kukisoma zaidi ni kitabu cha takadini. Moja kati ya riwaya ambayo imeandikwa kwa ufundi lakini pia inatoela elimu kubwa sana kwa upande wa jamii zetu. Mwandishi kwenye kitabu hicho, ambaye ni Ben Hanson, ameweza kumtumia sope ama takadini mwenyewe kwa lengo la kwenda kuonyesha namna ambavyo watu wenye matatizo ya ulemavu mfano alubino namna ambavyo wamekua wakinyanyapaliwa na watu mbalimbali kwenye jamii zao Kwa hio ni moja kati ya kitabu ambacho ya huwa nakipenda ni hadithi Lakini pia kuitazama kwenye jicho kitabu moja kata ya wahusika ambao nawapenda ni takadini mwenyewe Nampenda kwa sababu ya ujasili wake ambao aliweza kuonyesha licha ya kwamba, ana warubino lakini bado hakuweza kuonekana kukatishwa tama ama kuyumbishwa na mienendo ya wanajamii kwa hiyo na mshukuru sana mwalimu wangu ambaye aliweza kunipa wazo la kukisoma na mara kwa mara huwa nikipata muda, huwa naenda kukisoma, kwa lengo la kuenda kupata mafundisho mengine yes, kupata mwandishi ndiyo, huwa tamani zaidi kuweza kusoma vitabu vingine ambavyo ameweza kuviandika unajua kiasili ni Bini Hanson ni mtu ambaye ni kama raiya wa Jamaika Lakini kwa muda mrefu sana aliweza kuishi pale nchini Zimbabwe na kuweza kutazama namna ambavyo jamii kulikuwa na baadhi ya vitendo ambavyo sio vizuri walikuwa wanaweza kuvitoa kwa watu mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine Wanakumbwa na masuala mazima ya ulemavu. Kwa hiyo ni mtu ambaye huwa nampenda kutokana ubora wakazi zake ambazo amekuwa akiziandika.

Hapana, mimi huwa sipendelei sana kuweza kuvaa vipuli. Licha ya kwamba, mimi ni mwanasanaa, lakini vipuli ama kuvaa vipuli, huwa sipendelei sana. Na ni kimtazama mtu ambaye, anakuwa ameva vipuli, of course, na mchukulia kama mtu ambaye anahitaji zaidi. Kuweza kuonyesha urembo, kuweza kuonyesha namna ambavyo, anaweza kuitumia sanaa yake katika kuweza kuishawishi jamii. Kwa hiyo, uvaaji wa vipuli kwa upande wangu mimi, sipendelei sana.

Huwa najaribu sana kuweza kukaa sehemu ambayo, walao inaweza kunipatia joto. Kama nipo nyumbani, basi moja kwa moja, lazima niweze kuvaa nguo ambazo. Zitaniwezesha kuweza kuizuia baridi. Nikimanisha kwamba nitavaa nguo nzito zenye uwezo wa kunipatia joto. Kwa hiyo, kipindi cha baridi, kipindi ambacho, kuna baridi kali sasa, huwa naweza kukitumia, kukaa ndani kama kuna mkaa, nitaweza kukoka moto na kuanza kuota Lakini kama haupo mkaa, basi moja kwa moja, nitavaa nguo ambazo, ni za joto, nikimanisha kwamba, nitakazo nisaidia kuweza kuniletea joto Kwa hiyo, ndio kitu ambacho huwa nafanya kipindi cha baridi sana.

Kipawa changu kikubwa sana ni kucheza mpira, ukitazama, toka nikiwa mdogo ni miongoni mwa watu ambao pale kijijini kwetu mzazi ama wazazi walikuwa wanaweza kunifokea sana kwamba usicheza mpira lakini Nikimaliza ile kazi ambayo nimepewa moja kwa moja, nilikuwa nakimbia nakwenda kucheza mpira, kwa hiyo mpaka hivi sasa moja kati ya jambo ambalo huwa nalipenda zaidi kucheza mpira, kwa hiyo kipawa changu kikubwa kucheza mpira.

Siwezi nikataja kwamba nimipata mfanikio makubwa, lakini mpaka hivi sasa kwenye vile vipindi ambavyo nimekuwa na viendesha. Na mshukuru sana mwenyezi mungu, vilikuwa na vipindi ambavyo vinapendwa na vinafuatiriwa sana. Na wasikilizaji ama na atumbali mbali, ndani, na nje ya Tanzania. Kwa hiyo, kitu ambacho, na weza kujisifu kwamba nimifanikisha ni kuwa na wasikilizaji wengi, kuwa na wafotiraji wengi kwenye kazi ambayo nimekuwa naifanya. Binafsi ni mafanikio makubwa mbayo mpaka hivi sasa ni mekua na jivunia kila iitwapo leo kuweza kuwafanya wa sikilizaji wakao ni karibu yangu na kueza kufuatia kila ambacho na kuwana kifanya.

Binafsi huwa naweza kuimiza ushirikiano katika timu kwa kueza kuwa kumbusha wenzangu kwamba mara zote ushirikiano ni jambo ambalo litatufanya ehh tuweza kuyafikia yale mambo ambayo tumeza kujiwekea kwa pamoja na kwa wakata ambao unaitajika. Hhh Ukitazama mara zote moja kati jambo ambalo tumekua tuna kumbushana ni kwamba nh ni bora zaidi kuwa na mafanikio ya timu kuliko kuwa na mafanikio ya mtu mmoja mmoja.

Kuna usafiri wapikipiki ama kutembea kwa mguu kwa sabu kuna siku ambayo naweza nikamuka sina hata mia mfukoni kwa angu kwa hiyo nitambua mwenye kwa moja kuweza kuwa imapema na kutembea kwa mguu na kuna kufika sehemu ambayo na kuwa naenda kazini. Lakini kama nina kiasi cha fedha mfukoni kwangu moja kwa moja wanaweza kumuita boda boda Anakujana ananichukua na nipeleka moja kwa moja kwenye ile sehemu ambayo na kuanerekea siku ambo sinahera natembea kwa mguu Lakini siku ambayo ninahera Uwa natumia usafiri wapikipiki.

Hapana, sijawahi hata siku moja kuweza kuhudhuria ama kwenda kwenye tamasha la muziki. Ingawa, ni moja kati ya matamasha ambayo huwa nayapenda sana kuyafuatilia, lakini mpaka hivi sasa, sijapata bahati ya kuweza kuhudhuria tamasha lolote la muziki. Natamani sana siku moja nikipata fursa, nikipata nafasi, basi moja kwa moja, niweze kwenda ama kwenda kuhudhuria moja kwa moja, yale matamasha ya muziki.

Ya unajua mara zote mimi ni kama mdadisi tu kwa hiyo kila jambo ambalo na kutananalo basi moja kwamoja huwa nalichukua kama fursa ya kuweza kujifunza mengi mapya ambayo nilikuwa siyafahamu. Mfano mzuri ni hii kazi ambayo mpaka hivisanaifanya. Kuna kipinda mbacho nilisimuliwa tu kwamba kuna sehemuflani ama kuna kampuniflani inafanya kazi hii na hii na ni kaweza kuulizia kivipi na ni kwanini. Basi moja kwa moja, ikiwa ni miongoni mwasehemu ambayo, ikanipa wakati wakwenda kujifunza kwaiyo, kwangu mimi, kuweza kujifunza mambo mapya, ni kila siku, kitu ambacho, na kuwa sikifahamu, basi lazima nikipe mda wake kwa lengo, la kwenda kukidadisi, kwenda kukifuatilia, ili moja kwa moja, nipate kuelewa nikipi ambacho, kinakua, kinaweza kuelezewa.

Zipo changamoto nyingi, moja kati ya changamoto ambayo huwa nakumbana nayo ni kutokuwepo kwa mawasiliano ya moja kwa moja. Nikimanisha kwamba inawezekana kesho sina kipindi, lakini naambiwa kwamba nataka kuingia kwenye kipindi kingine. Sasa unakuta sijatalifiwa mapema kwa iyo ni moja kati ya changamoto ambayo kwangu mimi huwa inanikumba. Lakini kingine ni muda kwenye upande wa muda namna ambavyo unaweza kupanga muda na kuenda kufuata moja kwa moja Kwa upande wa timu nzima Kwa sabu, vipindi vingi ambavyo navifanya sasa vya michezo ni vipindi ambavyo, sifanyi peke yangu Kwa hiyo, unashangaa nimewai kazini, nimefika kazini Lakini bado kwa upande wa wenzangu ninaofanya kazi nao kwenye kipindi kimoja Kuna namna, unakuta hajafika mapema kwa hiyo ina kuwa ni changamoto kwangu mimi kuweza kufanya mpangirio wa kile ambacho Nilihitaji zaidi kuenda kukifanya wakati ambao ulikuwa unafaa.

Binafsi napenda sana upepo tu, kwa sababu, AC, maanake ni kwamba ile hewa ambayo inatoka kwa upande wa AC, ni ile ile ambayo, mimi nimeivuta ama nimeitoa, manake ni kwamba kinachofanyika, ina badirishwa tu kwa hiyo, huwa napenda zaidi ule upepo wa asili. Nikiwa nimekaa sehemu yenye kivuli, sehemu ambayo, upepo unavuma basi moja kwa moja nakuwa najisikia amani kubwa zaidi kulikoni kutumia AC.

Binafsi huwa napenda sana hali ya hewa ya kawaida Nikimaansha kwamba kama ni kipindi cha baridi Basi ile ni iwe ni baridi ambayo siyo kali sana Lakini pia kama nikipindi cha joto Iwe ni joto ambayo haitaniathiri pakubwa mno Nikimaanisha kwamba sitatoa jasho kubwa sana Kipindi nafanya kazi kwa hiyo kwa kawaida Hali ya hewa ambayo ni ya kawaida haina madhara kwa upande wa afya yangu mimi Ndio hali ambayo huwa naipenda zaidi.

Yeah, kompyuta hua natumia kutokana kwamba kazi nyingi za hapa kazi ni lazima ziweze kufanyika kutumia kompyuta. Kwa hiyo hua natumia zaidi kompyuta ni kwa sababu ya majukumu ama kazi ambayo na kwa naayo. Ndokitu ambacho kwa alisimia kubwa kinakua kinanifanya niweze kutumia kompyuta. Lakini pia kompyuta inanilesishia kuweza kufanya kazi kwa waraka zaidi Kwa sabu kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika moja kwa moja kwa matumizi ya kompyuta.

Ndiyo, kama binadamu ambaye anathamini na anatambua baraka na neema ambazo napewa na mwenyezi mungu Lazima niweze kutoa sadaka ama michango pale ambapo inapohitajika Kwa upande wa jamii zetu kuna michango mbalimbali ambayo tunakua tumeanzisha Kwa hivyo, lazima niweze kushiriki lakini kwa upande wa kanisani huwa natoa sana sadaka.

Sokoni, vitu vingi ambavyo huwa nanunua mfano kama ni vyakula ama vya kwenda kupika. Mara nyingi huwa napenda zaidi kuenda sokoni kwa saa natambua kwamba. Nikifika sokoni basi moja kwa moja naweza kupata vitu vingi kwa kiasi kile kile ambacho. Laba ningeenda kama ni dukani ningeenda kupata kwa uchache. Kwa hiyo binafsi huwa napendelea zaidi kuenda kunua vitu kama chakura meno ya sokoni.

Ndiyo, naishi mahali ambapo nimezaliwa ni kimesha kuamba ndani ya mkua. Lakini kwa upande wa eneo, sipo kwenye eneo ambapo nimezaliwa moja kwa moja. Ingawa, ni mkoa mmoja, lakini utofauti ni wilaya tu. Nipo ndani ya wilaya ileje, lakini binafsi ni mezaliwa ndani ya wilaya momba. Pare tunduma kwa iyo, nipo ndani ya mkoa wa songwe, lakini utofauti ni eneo tu. Nimezaliwa tunduma, naishi ya ama hivi sasa, nipo ndani ya ileje.

Naipenda sana. Eh Asali ni moja kati ya eehh chakula ambacho huwa nakipenda. Hhh n na nikienda nyumbani eh kwa kweli eeh siwezo kukaa siku tano. Hhh Pasu nakuweza kutumia asali kwa sababu ni moja kati ya meno ambayo asali inapatikana sana. Te ile ile asali ambayo inatokana na wale nyuki wa asili. Kwa io huwa naipenda sana kwa saabu ina faida nyingi. Moja kati ya faida kubwa ya kutumia asali, inaifanya sauti yangu, iendelee kuwa nyororo na inayofaa, lakini pia hh ehh kuna namna eh asali hui inaweza kuongeza nguvu ndani ya amwili.

Kabla ya kulala, huwa lazima nipige magoti na kueza kumushukuru mwenyezi mungu. Na manisha kwamba natambua thamani, natambua nguvu ya mungu ambayo, anakuwa meza kunisaidia kwa siku nzima, nimekua mzima, kanie pusha na mambo mbalimbali. Kwa hiyo, huwa napigia magoti na mshukuru mwenyezi mungu, alafu na muomba, aniamshe salama kwa ajiri ya majukumia siku ya kesho.

Kilimo ni moja katia shughuli ambayo naipenda Kwa hiyo pale ambapo nakuwa sina kazi ngumu ya kufanya ama kwa siku ufanya ambayo sina majukumu ya kufanya kikazi moja kwa moja huwa natumia huo muda kwa lengo la kuenda kulima kisehemu ambacho Nitapanda mazao kwa lengo la kuja kupata faida baada msimu wa mavuno.

Binafsi, huwa napenda sana kuwa mkweli, pamoja na kuwa muwazi Nikimanisha kwamba, kwenye mambo ya ukweli, maanake ni kwamba kama ni na nimepanga na mtu kukutana Basi moja kwa moja, nitahitaji zaidi kuweza kuwasiliana naye, kwa kwenda kuonana ana kwa ana, ili kipindi mbacho, kipindi ambapo naongea Basi moja kwa moja, yale ambayo nakuwa anayaongea, anakuwa ana ya hisi. Kwa hiyo, mawasiliano ambayo nayapenda ni mawasiliano ya ana kwa ana, lakini pia, ikiwa yupo mbali na semu ambayo tunaweza kukutana, basi moja kwa moja, mawasiliano ya sehemu huwa bora saidi.

Ni maramoja kwa siku kwa sababu mana nyingi hasubui wanawe sana kwenye kipindi kwa hiyo moja kwa moja mazoezi ambayo wanafanya ni jioni kuwanzia mishare ya sakumi kamili za jioni moja kwa moja na kuwana ingia wanjani. Kwa hiyo binafsi niaweza ngataja kuamba kwa siku huwanafanya mazoezi ya mwili maramoja tu.

Ya huwa napenda vyote, unajua sio kila mda unaweza kuwa unasoma tu, kuna muda mwingine ambao utaweza kuandika. Kwa binafsi huwa napenda zaidi ule usomaji ambao pembeni na kuwa nakili baadhi ya mambo ambayo na yaona ni ya muimu kwa upande wangu. Kwa hiyo kwa upande wa kusoma na kuandika, binafsi huwa napenda zaidi ule usomaji ambao na kuwa nanukuu. Kwa hiyo ni kusoma pamoja na kuandika.

Unajua hivi sasa dunia ni kama kijiji kwa hiyo kila jambo ambalo linatokea ulimwenguni basi moja kwa moja lazima niweze kulifuatilia kwa hiyo binafsi mimi nimekua ni miongoni mwa watu ambao nafuata sana matukio ya kimataifa. Na mfano mzuri tu ni matukio ya Kimichezo ambapo tarehe kumi na nane ya mwezi wa kwanza mwaka huu julikuwa na mchezo wa finali kati ya timu ya taifa ya Moroko dhidi ya timu ya taifa ya Senegali Mchezo ambao ulikuwa ni kwenye michuano ya Afcon Mchezo ambao Senegali aliweza kuibuka na ushindi kwa hiyo kama ambavyo dunia imekua nikama kijiji basi moja kwa moja kila jambo ambalo limekua linatokea kwenye ulimwengu huu Lazima niweze kulifatilia sio kwa upande wa michezo tu upande wa burudani, upande wa siasa, afya, uchumi na maendeleo kwa ujumla.

Binafsi huwa nafanya vyote kwa pamoja, ukitazama kwa hivi sasa, teknolojia imekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo, kuna magazeti ambayo ya nachapishwa kupitia mitandaoni ya kijamii ama mitandaoni moja kwa moja, lakini pia kuna zila ya habari ambazo nazipata kupitia mitandaoni. Ni kwa hiyo kwangu mimi, ni nikiwa nahitaji kusoma gazeti, basi moja kwa moja, nitaweza kuingia mtandaoni na kuitafuta ile gazeti kwa siku husika, nitaweza kulisoma. Lakini pia kuna habari ambazo zinakuwa zinatokea, basi moja kwa moja, huwa nazifuatilia ama huwa nazisoma kwa njia ya mtandao.

Zipo tabia nyingi. Kwanza moja kati ya tabia ambayo huwa naichukia sana ni tabia ya muongo ama uongo. Najua muongo ni kama mchawi tu. Anaweza kukugombanisha, anaweza kufarakanisha, anaweza kufanya, ukapoteza mtu wa muhimu, ukapoteza kitu cha muhimu. Kwa hiyo, mtu muongo muongo au watu wenye tabia ya uongo ni watu ambao huwa naichukia sana. Sio hivyo tu, watu ambao ni walevi ni miuongoni mwa watu ambao binafsi huwa siwapendi hata kidogo. Mtu akilewa basi moja kwa moja anaweza akafanya jambo ambalo lipo nje ya akili yake. Kwa hiyo mlevi, mtu anetu kana tukana, mtu muongo, mchawi ni mtu ambaye huwa simpendi hata kidogo. Kwa hiyo binafsi huwa nachukizwa natabia zote ambazo ni mbaya.

Zawadi ambayo nimewahi kuipokea ni zawadi ya simu na binafsi nilifurahisha sana kwa sababu iliweza kutoka kwa mtu ambaye na mpenda, mtu ambaye na mthamini, mtu ambaye niliamini angekuja kuwa mke wangu. Ni kipindi ambacho nipoteza simu ama nilibiwa simu Nilipo muelezea akasema hilo hamna shida na ndani ya muda mfupi akaenda kulikamilisha ilo jambo kwa kueza kunua simu mpya simu ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi ya ile ambayo nilweza kuibiwa Kwa hiyo ni moja katia zawadi nzuri ambayo siwezi kuisahau kueza kupewa simu.

Nimesafiri maeno mengi, lakini binafsi moja kati ya safari ambayo naweza nikaitaja kwamba ilikuwa ni safari nzuli. Ni kutoka nyumbani kwetu na kuenda moja kwa moja mkoani Mwanza ama jijini Mwanza. Nilipofika niliweza kuhamaki, niliweza kushangaa mandhari ya jiji la Mwanza, jiji ambalo nimezungukwa na mawe miamba mikubwa kwa hiyo ni moja kati ya sehemu ambayo nilifurahia zaidi kuweza kutembelea.

Binafsi huwa napenda zaidi ile mikutano ambayo inatoa fulsa kwa watu kueza kuchangia, kueza kutoa hoja, kueza kuuliza kwa hiyo hh ile mikutano ambayo inatoa nafasi kwa mtu kueza kuelez eeh kueza jambo flani, inatoa nafasi kwa mtu kueza kuchangia kwenye jambo flani ni mikutano ambayo huwa naipenda. Hhh na mara nyingi mikutano kama hiyo inakua ni mikutano ambayo lazima hh ii inaweza kutoa suluhu ya jambo ambalo linakua ahh linatatiza ama linakua linaisumbua jamii kwa hiyo ni mikutano ambayo binafsi hua naipenda. Ile mikutana ambayo inyalenga zaidi kuenda kutafuta suluhisho. Mhh kuenda kutafuta jawabu kuenda kutafuta nikipi ambacho eh jamii hhh ii itaweza kunufaika nacho moja kwa moja kuliko ni ile mikutana ambayo ehh ii inakua ni ya mda mrefu lakini Haitoi nafasi kwa wana inchi.

Kwa ngu mimi huwanatumia sana simi yangu kwa sababu inanipa faida nyingi Kwaanza moja katiya faida kubwa ambao naipata kwa kuweza kutumia simu yangu ni kwa sababu inaniraisishia mawasiliano Katiya mimi na nduguzangu, katiyangu mimi na fanya kazi Lakini pia huwanatumia simu yangu kwa kuweza kusoma habari mbalimbali kusoma vitabu mbalimbali ambavyo, vipo kwenye simu yangu Lakini pia kusikiliza mziki, kufuatilia mambo mbali mbali ambayo ya naweza fanya je ya nakuwa naendelea Kwa hiyo, ndio maana napenda zaidi kutumia simu yangu.

Unajua mimi binafsi, sijaingia huko, kutokona kwamba, ni mtu warakati nyingi, mtu ambaye huwa sikai bira kazi. Kwa hiyo, moja kwa moja, naweza sema kwamba, sijaingia moja kwa moja. Ingawa, naweza nikataja kwamba na staili yangu, na hali yangu ambayo, huwa naifanya kama yoga. Binafsi, napenda sana kusoma vitabu, napenda sana, kusikiriza hadithi mbalimbali kwa hiyo ni kama yoga yangu. Lengo kubwa, ni kwenda kufanya mwili unakuwa na utulivu.

Kwanza binafsi aina ya mziki ya ambao huwanaupenda zaidi ni mziki wa rege. Ukitazama rege kwa historia ni moja kati ya mziki ya ambao ulianzishwa kwa lengo la kuenda kusemelea ama kutaja yale mamba mbayo yanakuwa na usika mmoja kwa mmoja kwa upande wa jamii. Mfano mzuli ni ikipindi cha utumwa. Ukisikiliza nyimbo nyingi mfano ni wimbo wa lakidube wa slave. Ni wimbo ambao unatajwa kwa namna ambavyo wa Afrika ama watumwa walikuwa waneza kusumburiwa. Kwa hiyo binafsi ni moja katia mziki ambao huwa na upenda. Na ukitazama kwa muimbaji ambeye na mpenda siyo mmoja wapo weingi. Na nitawataja wawili tu kuna lakidube lakini pia yupo bob male. Ni miongoni wasanii ambao ama waimbaji ambao huwa nawapenda. Binafsi ni mda wote ule ambao na kuwa nipo free huwanapenda zaidi kueza kusikiliza mziki wa rege na napokuwa nausikiliza na kuwa nahisi, moyo wangu akili yangu na kuwana utulivu wa hali ya juu.

Na kwanza wakati wa pumziko ni wakati ambao binafsi huwa napenda zaidi kueza kukaa na kuwashirikisha wenzangu Nikimaanisha kwamba nakaa na wenzangu Halafu tunakua tunabadilishana mawazo. Natambua kwamba kila mmoja anakua yupo busy na shughuli mbali mbali kwa hiyo Ukipatikana muda wa kupumzika, basi ni muda ambao lazima niweze kusongea kwa wenzangu tunabadilishana mawazo lakini pia inakua ni kipindi ambacho na kuwa naupa ubongo chakula chake cha kila siku.

Ndiyo, nimenunua mara nyingi sana. Asasa hizi ticket za kutazama mpila. Nakumbuka kipindi nipo muanza, nimeshuhudia mechi nyingi sana za krabu ya soka Simba ukija pale, lakini pia krabu ya soka ya Azam FC wakiwa wanacheza pale. Kwa hiyo, sio mara moja, wara sio mara mbili. Nimenunua mara nyingi sana, ticket ambazo zitanifanya. Nieze kuingia moja kwa moja, kuenda kushuhudia Tukio la mpira miguu.

Vipo vingi sana ambavyo hua napenda kujifunza. Kikubwa zaidi kwa kila kitu chochote ambacho naamini kwamba ni kipya. Sijawai kujifunza, sijawai kisikiliza, sijawai kukiona. Basi moja kwa moja hua napenda zaidi kuenda kujifunza kwa lengo la kuenda kupata ama kutambua ni kipi ambacho kipo ndani yake na ni kwa kivipi kinafanya kazi hicho kitu.

Rangi nyeupe ni rangi ambayo binafsi hua naipenda sana kwa upande wa eh ukuta wa chumba. Kwa hiyo, nikipanga kwenye chumba ambacho, eh ukuta wake umepakwa rangi nyeupe kwangu mimi na kuwa najihisi furaha zaidi. Kwa hiyo, rangi ambayo naipenda kwa upande wa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe, moja katia rangi ambayo inashilia amani, upendo na mshikamano.

Ndio, huwa nasoma mara nyigi sana, magazeti, lakini kwa usomaji wangu, ni usomaji ambao huwa natumia kompyuta ama simu. Nikimanisha kwamba naingia moja kwa moja, upande wa mitandaoni na kutazama kila mbacho wahalili, wa magazeti mbarimbali, wanakomeza kuandika kwa lengo, la kwenda kujifunza, lakini pia, ufamu yale mengi ambayo na kuwesea tambua.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakweza kuzungumza na kuzielewa lugha zote duniani kwa sababu lugha ni moja kati ya njenzo kubwa ya mawasiliano. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho huwa nakipenda sana niweze kuwanacho ni kuzifahamu lugha mbalimbali duniani kwa sababu zitanifanya niweze kuwasiliana watu mbalimbali lakini pia zitanifanya niweze kupata mawasiliano. Na mambo mbalimbali ambayo yapo kupande unajua mimi husika.

Kwanza marafiki wapya moja kati ya kitu ambacho wana kifanya ni kuweza kuwaelezea namna ambavyo mimi nipo. Nikimaanisha kuamba nitamwelezea mimi ni nani na penda kitu gani, kitu gani ambacho sipendi. Lengo kubwa ni kujaribu kujenga ukaribu mimi na yeye. Kitu ambacho sikipendi naamini kuamba hawezu kifanya. Kwa sababu akiifanya ataenda kumchukiza. Lakini pia nampa nafasi ya kuelezea kila ambacho anakuwa anajisikia kwa upande wangu mimi.

Napenda sana kula ugali. Ugali na mboga za majani lakini pia ugali na uyoga asema kuamba soya ama ugali na daga. Ni chakula mbacho jioni wanapenda sana kuweza kutumia. Ikitokea nimekula wali na mboga yote iile. Napia huwana furahi zaidi kubwa zaidi ni kile chakula ambacho kita ufanya mwili wangu uweze kuwa imara.

Maranyingi asubuhi huwanaatumia chai, nikimesha kwamba nikiamka, basi moja kwa moja bada kuweza kuwanda mwili wangu, kwa kuweza kuoga ama kusafisha kinywa, basi moja kwa moja natenga chai, ambayo itanifanya niweze kuwanda mwili kwa ajili ya kuenda kupambana na shuguni mbali mbali. Kwa hiyo chakula mbacho ama kitu mbacho huwa nakula maranyngi kwa asubui ni chai isipo kwepo chai basi moja kwa moja nitenda sokoni kunuwa vibama ambavyo nitakuja kutafuna kwa asubui ili kufanya mwili wangu uwe imala na kuenda kuwanza kazi.

Ndiyo, huwa napenda sana maua na hasasa yale maua ambayo yanavutia lakini pia yale maua ambayo yana harufu nzuri. Na moja kati rangi ya maua ambayo nayapenda ni rangi nyeupe lakini pia rangi ya kijani kibichi, rangi nyekundu kwa sabu ukitazama rangi nyekundu ni rangi ambayo inaashiria mahaba, inaashiria upendo kwa hiyo nayapenda maua.

Binafsi natamani zaidi kueza ama kuja kufanya kazi na mashirika makubwa. Kuja kufanya kazi na zile taasisi kubwa ambazo zitanifanya. Niweze kulipwa mshahara mkubwa ambao familia, ndugu jamaa na marafiki basi nao pia wataweza kufurahia kwa hiyo kwenye kazi yangu. Moja kati ya sehemu ambayo huwa napenda zaidi kuenda kufikia ni kueza kua mmoja kati ya wafanya kazi wakubwa duniani.

Binafsi huwana sherehekeaw siku yangu ya kuzaliwa kwa kueza kunua vinwuaji lakini pia kunua chakula ambacho nitaandaa kwa lengo na kuenda kushirikiana na wenzangu mwasha kuamba nitakura mimi pamoja na wale marafiki zangu ambao wana kuana nizunguka. Kwa hiyo binafsi ndiyo namna ambayo huwa naweza kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Kwanza kabisa mimi huwanapenda kukaa marafiki zangu halafu tunakua tunazungumza yale mambo ambayo ya nakuwa niya kutujenga mfano kama ni marafiki zangu wakazini Malaki mmoja kwamoja Tunakua tunajadili kuhusiana na nanamnabora ya kuenda kuboresha kila ambacho Tunakua tunakifanya Lakini pia wale marafiki wa mtaani mmoja kwamoja napenda kutembea nao Napenda kucheza nao Lakini pia kushirikiana kwa kila jambo wa ambalo inakuwainatokea.

Binafsi mimi huwa napenda kutembea sana. Nikimaanisha kwamba mfano tu naamua ama kama hiyo siku sina kazi, nitaamua moja kwa moja kwenda kutembea na kufika eneo flani. Hasa hasa milimani kwa lengo na kwenda kutazama namna ambavyo mabondi yanaonekana, namna ambavyo ardhi inaonekana, namna ambavyo uoto unakua unaonekana. Kwa hiyo, kutembea milimani ni maeneo ambayo huwa napenda zaidi.

Ndiyo, video nyingi huwa nazitazama sana mtandaoni na kutazama hivi sasa kama ambavyo dunia imekua ni kama kijiji Kwa iyo, yapo mengi ambayo ama kila kitu ambacho kinafanyika tayari kipo mtandaoni Kwa iyo, kwa hivi sasa, mtandaoni ni moja kati ya sehemu ambayo huwa naitumia Kwa lengo la kutazama video mbalimbali mpya za zamani na zile ambazo na kuwa na hamu ya kuenda kutazama Kwa hiyo, binafsi, huwanatazama sana video mtandaoni.

Unajua mi ni mdadisi, kwa hiyo nikiambiwa kwamba kuna mkutano, lazima wanao nitaeza kupeleleza kwa lengo la kwenda kupata dodoso ni mkutano ambao utakuwa unahusu nini, nikisha fahamu A, B na che ya mkutano huo, basi moja kwa moja, naenda kuanda hoja ambazo, nitaenda kuziwasilisha kwenye mkutano husika ambaye ile maswala ambayo, nitenda kuyauliza yakilenga zaidi kueza kusuluhisha baadhi ya matatizo ambayo yanakuwa yanaikumba jamii.

Mara nyingi mimi huwa nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kueza kuzungumza nao lakini pia kuwaambia wajihisi kama wapo nyumbani. Unajua mara zote ukienda kwenye sehemu ambayo we ni mgeni, lazima utajihisi mpweke. Sasa ili kueza kuwafanya wasijihisi wapweke basi moja kwa moja na kuwa na wafanya kama watu wakaribu sana. Hata kama ni siku ya kwanza lakini moja kwa moja na kuatama ni zaidi kueza kujihisi kwamba hakuna kitu ambacho kimebadilika. Sehemu ambayo wametoka ni ili ili ambayo wameeza kuifikia kwa hiyo Kuwakaribisha kuzungumza nao ana kwa ana Lakini pia kuwa na ukaribu nao ni moja katia jambu ambalo Uwa nalifanya sana pale ambapo kuna wanafanyikazi wapya ambao wamefanya.

Unajua kwa hivi sasa ni vigumu sana kueza kuyafikiria maisha pasipo uwepo wa simu janja Nikimaanisha kwamba hizi smart phone Kwa hiyo kwangu mimi kifaa ambacho siwezi kuishi kama hakita kuwepo ni smart phone, simu janja Kwa sababu kwenye simu janja napata mawasiliano kwenye simu janja napata taarifa Napata habari mbali mbali kuna vitu vingi ambavyo nitajifunza nitasikiliza radio, nitatazama video mbali mbali na vitu vingi ambavyo vina kua vinaendelea mbali na hivyo, tambua kwamba simu ni kama fursa Wapo watu wengi ambao wamepata ajira kutokana na simu kwa hiyo Ikikosekana simu kwangu mimi, siamini kama nitakua na maisha ya amani.

Ndiyo, mimi ni miongoni mwa watu mbao wanapenda sana kupika na mara nyingi nikipika chakura, basi moja kwa moja nikionja radha yake Naamini kwamba nimepika kwa ubora kubwa sana Nilikuwa natamani zaidi kwenda kuwa mpishi kwa upande wa hoteli mbali mbali Lakini isiyobahati ni kwamba hiyo taranta si kuweza kuipata Badala yake nikaweza kuingia kwa upande wa uandishi wa habari Kwa hiyo kupika, huwa napenda sana.

Kwanza dharula ni kitu ambacho kinatokea, pasipo kutarajiwa. Kwa hiyo, ikitokea ni mepata kazi ya dharula, manake moja kwa moja, lazima nikae, nitajaribu kutafakali. Kazi ambayo ni kuwa naifanya na hii dharula ambayo imeza kujitokeza ni ipi ambayo inatidia. Kwa hiyo ni kiamini kwamba ama ni kipata wakika kwamba Hii kazi ya dhalula inataka kufanyika kwa haraka zaidi Basi moja kwa moja, sifanyi mwenyewe Lazima piniweze kuhusisha ndugu zangu, niweze kuhusisha marafiki zangu Awa fanya kazi wenzangu kwa lengo laku kwenda kulaisisha Ama kutatua kwa haraka zaidi, hii dhalula ambayo inakuimejitukeza.

Unajua kuna ukweli usiopingika kwamba mara zote ama siku zote mabadiliko ni kama lazima yatokee kwa sababu kila jambo ambalo unakua unalifanya. Lazima liwe na matokeo. Inaezekana ikakua ni matokeo hasi au matokeo ambao ni chanya. Sasa yale matokeo, moja kwa moja ndiyo mabadiliko husika. Kwa hiyo kwa binafsi huwa nayafanya mabadiliko ni kama rafiki. Nikimaanisha kwamba kipindi ambapo yatatokea basi moja kwa moja Nayachukua kama fursa kwa lengo la kwenda kujifunza, lakini pia kuelewa na kipi ambacho naatakiwa kukifanya. Kwa hiyo kwangu mimi sijawahi kuyaogopa mabadiliko Badala yake huwa natumia kama changamoto Ama kama fursa kwa lengo la kwenda kuthibitisha uwezo wangu, kuthibitisha ubora wangu na kuthibitisha umuhimu wangu kupata kwa taasisi ambayo nakuwa naifanya Lakini kingine huwa najaribu zaidi kuweza kuzungumza na wenzangu Nawasisitiza, wasiwe na hofu na hiki ambacho kimetokea Mfano ni mabadiliko kwenye vipindi, maanake ni kwamba lazima niweze kumweleza kila mmoja kwamba hiki ambacho kimebadilika tunaweza kukifanya kwa namna kama hii kwa lengo la kwenda kuifanya hii kazi ambayo tunashughulika nayo ama hiki ambacho tunakifanya, kiende kubakia natija Lakini pia kiende kuwa na faida kwetu lakini pia faida kwa upande wa taasisi. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwenda kuyaogopa mabadiko sababu mara zote kama kusingekuwa na mabadiko Maanake ni kwamba hata teknolojia yenyewe isingekuwepo Kwa hiyo teknolojia imekuja kutoka na uwepo wa mabadiliko.

Binafsi nisiwe muongo. Sinema nikona zipenda ama nikona penda zaidi kwenda kutazama kipindi nikiwa mdogo. Lakini kwa hivi sasa toka nimekua na utimamu ama akilitimamu nimerewa jambo zuri na baya. Nimekua siyo mtu wa kuweza kupenderea sana kwenda kupande wa sinema. Kwa hiyo inawezekana ndani ya mwezi mzima nikenda marambili tu kwenda kutazama sinema.

Ndiyo, hua napenda sana kuweza kujifunza historia. Na kama nilivyo kwambia kwamba, mimi ni mdadisi. Moja kati ya jambo ambalo hua nalifanya ni kuhakikisha kila kitu ambacho sikifamu. Kuhusiana na jamii husika, kuhusiana na eneo fulani, kuhusiana na mtu flani. Basi, nakitumia kama fursa ya kuenda kufamu hili jambo. Kwa hiyo, historia huwa napenda sana kuweza kujifunza.

Kwanza mwezi mbao ua naupenda zaidi ni mwezi wa tano. Unajua ni kwa nini ua naupenda zaidi? Ni kwa sababu ni mwezi ambao kwa mara kwanza niliweza kuzaliwa Kwa hivyo ni mwezi ambao kwa kila mwaka ua naupenda sana na sasa kila tarehe mbili ya mwezi wa tano ua napenda zaidi kuweza kusherehekea hiyo siku Kwa sababu ni siku mbayo nilizaliwa.

Mimi uwa napenda zaidi kuchora na nakumbuka nikiwa shule ya msingi hata sekondali hhh ni kuwa ni miongoni mwa watu ambao eeh ni kuwa nasifiwa zaidi kuwa na uwezo wa kuchora Kwa iyo uchoraji ni moja kati sanaa ambayo eeh Labda nisingekuwa mtangazaji mpaka hivi sasa ningekuwa kwa upande wa sanaa ya uchoraji, Kwa hiyo huwa napenda zaidi kuchora kuliko sanaa ya upakaji wa rangi kwa sabu eeh sik sipendirii zaidi kupak kupaka rangi lakini zaidi zaidi eeh mimi huwa napenda sana kuchora kuchora ramani, eeh kuchora viumbe mbalimbali ama eeh ramani mbalimbali ambazo zinalenga zaidi kuenda kutoa funzo kwa upande wa jamii kama ni katuni na vitu vingine.

Mimi sipende kufanya kazi peke yangu, huwa napenda zaidi kuwana timu. Kama ambavyo, nimetangulia kusema hapa awali kwamba mara zote, kidole kimoja, hakivunji chawa. Na mara zote sehemu ambayo, kazi inafanyika kwa timu. Maana yake ni kwamba, unakuwa na urahisi zaidi, wakuenda kuikamilisha hiyo kazi kwa wakati lakini pia, kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo, mimi si mtu ambaye, huwa napenda zaidi kufanya kazi peke yangu. Huwa napenda kushirikiana nawenzangu huwa napenda zaidi kuweza kufanya kazi na wenzangu. Kipindi ambacho nafanya kazi na wenzangu maana yake ni kwamba na kuwa najifunza. Elimu ujuzi ambao nilikuwa sifahamu. Kwa hiyo pengine ningefanya mwenyewe kulikuwa unawekano mkubwa wakuenda kufanya pasipona kuwepo kwa ule ubora kama ambao tungeufanya nikiwa nawenzangu.

Binafsi huwa nasherehekea siku kuu kwa kueza kukaa na majirani binafsi huwa nasherehekea siku kuu kwa kueza kukaa na majirani Ikiwamasha kwamba nikiona kiasi kukubwa cha fedha Basi moja kwa moja nitaenda kununua mahitaji mengi nikiwa na akiba ya fedha Basi moja kwa moja huwa naenda kutoa msaada kwa upande wa maeneo ambayo kunakuwa na uhitaji Inewezekana sikwa kiasi kikubwa lakini hata kidogu tu basi moja kwa moja huwa najaribu kuweza kuwatembelea ndugu wenye uhitaji kwa lengo la kuenda kuwasaidia.

Binafsi huwa sipendelei sana kuweza kucheza michezo ya video Kwa hiyo mimi si miongoni mwa watu ambao hupendelea zaidi kucheza michezo Kwa hiyo michezo ya video ni michezo ambayo kwangu mimi siipendi ingawa marafiki zangu wengi ni watu ambao wanapendelea zaidi kuweza kucheza hiyo michezo Lakini binafsi huwa sivutiwi nao.

Kinywaji ambacho huwa nakipenda ni soda na ukitazama ni kinywaji ambacho nikikipata hasaa kampuni ya mirinda nyeusi. Ni moja kati ya kampuni ambayo ama ni kinywaji ambacho nikinywa huwa naweza kufurahia zaidi. Niambie ni muda ngani ambao unapenda kukinywa ni muda wote ambayo koo yangu itakuwa inahitaji kwa hiyo ni kinywa tu basi moja kwa moja huwa na vutiwa. Na hakuna mtu ambaye alinishawishi kuweza kunywa hiki kinywaji, lakini baada ya mara kwanza tu, kuweza kuipata ladha yake, basi moja kwa moja niliweza kuvutiwa. Na kila muda ambao nakuwa nainywa hio soda, basi moja kwa moja koo yangu inakuwa imesuzika.

Vyote huwa navipenda inategemea na tu ni wakati gani ambao baridi imekuwepo lakini pia ni wakati gani ambapo joto ipo Kipindi cha baridi sana huwa napenda sana kuwepo kwa hali ya joto lakini kipindi ambapo kuna joto kali mno huwa napendea zaidi kuwepo kwa hali ya baridi Kwa hiyo kwangu mimi baridi na joto navipenda kwa pamoja.

Kitu ambacho huwa kinafanya, mazingira ya kazi kuwa mazuri kwanza kuwepo kwa maelewano. Kati ya mfanyakazi na viongozi, lakini pia mfanya kazi mmoja na mfanyakazi mwenzie. Sehemu yote ile mbayo, kuna mawasiano bora, kuna maelewano bora, basi tambuwa kwamba ni sehemu mbayo, kuna amani. Na kama kuna amani, basi moja kwa moja kuna upendo. Kwa hiyo mazingila ya kazi ambayo mazuri moja kwa moja yanachangiwa zaidi na kuwepo kwa amani Kwa hiyo kukiwa na amani basi moja kwa moja kukiwa na amani kukawa na melewano, kukawa na upendo moja kwa moja yatakua ni mazingila mazuri sana ya kazi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana ni kuweza kuifuata ratiba ya dini. Nikimilisha kwamba kila siku ya jumapili, mimi huwa ni miongoni mwa watu ambao natenga muda wangu wakuenda kumurudishia sifa na utukufu mwenyezi Mungu kwa sababu kwa wiki nzima, anakuwa amenipa afya, lakini pia amenipa uhai wakuendelea kufanya kazi pasipo shida yoyote. Kwa hiyo, ikifika wakati wa kuenda kusali. Basi moja kwa moja huwa ni jambo na kidini ambalo nilamuhimu sana kwangu jambo, kuenda kusali.

Binafsi huwanapenda kulala mapema Sasa zile siku ambazo namaliza kazi mapema Manake ni kwamba huwanapenda kuwai kwa lengo la kwenda kupumzisha Kwa hiyo upande wa kulala mapema ndiyo napenda Lakini pia huwasipendi ama huwasipendelei kweza kuamka Kipindi ambacho jua tayari limekwisha kuchomoza huwanapenda sana kulala mapema lakini pia huwanapenda kweza kwamka mapema kabla ya jua halija chomoza.

Ndiyo, mimi huwa napenda chakula kitamu, lakini pia chakula ambacho kinakuwa na ladha. Kwa hiyo, ninapukua nakula chakula ambacho sio kitamu. Huwa sioni kama nimekula chakula. Kwa hiyo, lazima nipate chakula ambacho kina na ladha, lakini pia chakula ambacho ni kitamu. Chakula ambacho nikiweka kwenye mdomo, basi moja kwa moja, ulimi wenyewe. Unasema kumba yes, hiki ni chakula ambacho ni bora.

Mimi huwa napenda sana ma t-shirt, ni kimesha kuamba t-shirt, kuliko shirt, kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa sipendi sana kuweza kunyoosha nguo. Kwa hiyo, ni kivaa t-shirt, nakuwa na jisi furaha sana, lakini pia nakuwa najiona kama nipo ni mtu flani ambaye nipo nadhifu tofauti na upande wa t-shirt, huwa napenda sana,, tofutu na shirt, napenda zaidi kuweza kuvaa t-shirt.

Mimi binafsi huwa napenda chakula chenye ladha ya wastani. Nikomisha kwamba chakula ambacho ladha yake sio tamu sana, wala sio chachu lakini pia sio chungu. Lakini pia chakula ambacho kinakuwa na harufu ya kawaida ile harufu ambayo inavutia pua ni chakula ambacho huwa nakipenda zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa chakula chenye ladha huwa napenda chakula chenye ladha ya wastani.

Binafsi mimi huwa napenda sana ule mfumo wa simu ambao unanipa fursa ya kuweza kupata vitu vipya nikimaanisha kwamba kama kuna teknolojia ambayo imeweza kuanzishwa basi moja kwa moja Iyo simu ambayo naimiriki ina uwezo wa kuenda kuenda na moja kwa moja na teknolojia mpya ambayo imekusha kwanza kwa hiyo ile simu yenye uwezo kunipa nafasi lakini pia simu ambayo ina uwezo wa kupiga picha vizuri kuchukua video vizuri kurekodi sauti kwa utulivu ama nzuri Lakini pia kuwa na uwezo wa kuingia kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii Lakini pia simu yenye uwezo wa kutunza betri kwa muda mrefu ni simu ambayo huwa naipenda kwa kiasi kubwa.

Binafsi wazo la leo ni thamani ya muda. Wengi tumekua tunautazama muda na kueza kutumia pasipo ama kwa kufanya mambo ambayo yasio ya msingi. Tutambue kwamba kila dakika, kila sekunde, kila saa, kila siku ambayo, tunaipoteza pasi na kufanya vitu vya msingi. Kuna siku ambayo itakuja, tutakuja kueza kujutia kwa hiyo cha msingi zaidi ni kujaribu kuwashauri vijana, kujaribu kuwashauri wafanyikazi wenzangu kuweza kutunza muda Lakini pia kuweza kudhamini muda Unautunza muda na kufamini kwa ma gani ni kupitia kuweza kufanya yale mambo ambayo yanakuwa ni ya msingi Lakini pia yale mambo ambayo Yanatupa fursa ya kuenda kukua kwenye karia ambayo Tunakua tunaeza kuifanya Kwa hiyo muda unadhamani kubwa kama tunaeza kuufanya kulingana na vila ambavyo inatakiwa.

Mara nyingi nikiwa ofisi ni ama nikiwa kazini huwa napenda kutumia wifi Nikumaanisha kwamba huwa natumia wifi ambayo ni hapa kazini Lakini nikiwa nje ya ofisi moja kwa moja huwa natumia data ya simu kwa saabu Nikiwa kazini ama hapa kazini kuna huduma ya internet ya bure Kwa hiyo nikifika kazini moja kwa moja huwa nazima data za kawaida data ambazo na kuwa nimelipia hela kwa kwenda kununua vocha badala yake naanza kutumia mtandao wa interneti ambao upomoja kumoja hapa kazini lakini pia siku ambayo labda mtandao unasumbua kwa hapa kazini huwanawasha data ya simu ya kawaida na kuanza kutumia kwa ajili ya kwenda kuperuzi katika mitandao mbali mbali ya kijamii mfano mzuri ni facebook lakini pia whatsapp.

Kwanza hua nafanya kazi ambazo ama mambo ambayo yanarenga zaidi kuweza kuwalinda kuyalinda mazingila. Mfano mzuli ni kupanda maua ama miti kwenye maeneo ambayo tayali imesha kuhisha kukatwa lakini pia nikiona kuna mabonde ama mashimo makubwa iliotokana na mmonyoko wa ardhi. Basi moja kwa moja nafanya kazi ya kuenda kuyafukia kwa kueka mawe mazito lakini pia vipande vya tofali, miti mbali mbali kwa lengo Lakini pia kuenda kulinda ile sehemu isiinde kumumunyoka zaidi lakini pia moja kati ya jambo amba ambaro wana nifanya ni kuhakisha situpi takataka ovyo naenda kutupata takataka kwenye sehemu ambayo ama kwenye shimo ambayo limekwisha kuandaliwa kwa lengo, la kwenda kuhifadhia zile takataka.

Ndiyo wapo wengi sana mboni njiwa Njiwa ni ndege ambao nawapenda sana kuwafuga kwa sabu sio gharama kuwatunza lakini pia huwa wanazaliana kwa haraka kwa hiyo Wapo nyumbani na nimekuwa nikiwafuga mara kwa mara na namshukuru mwenyezi Mungu ni moja kati ya aina ya ndege ambae ukimfuga basi moja kwa moja hautapata shida kuweza kumtunza.

Mnyama kufugwa yupo na mbe ni mbuzi Ukimtazama ni mmoja kati ya ama ni wanyama ambao wapo nyumbani na umifugwa visasa na tumai umefikia kama nani hivi Kwa sabu kipini metoka pale walikua saba Ingawa kuna mbuzi mmoja ambetayali alikuwa ni mjamzito Ukitazama ni mbuzi ambao anavutia Unawarangi nye upe lakini pia rangi nye kundu sambamba na rangi nyeku nyeusi Ukitazama tabia zao, ukitazama mienendo yao ni wanyama ambao huo nafraia sana kuweza kuwafuga Lakini pia kitu ambacho waezama kwamba kina nifanya kuweza kufraia zaidi ni pale ambapo wamekura waemishiba ni wanyama ambao upenda sana kuweza kucheza ni kimesha kwamba huweza kugombana Lakini kwa upande, wa kwanina penda kufuga wanyama poli ni wanyama ambao ukimfuga Basi moja kwa moja, zile tabia ambazo zikuwa nazo, kipindi upo porini, inakua nitofauti Mfano mzuri ni wale sungula kufuga, ni wanyama ambao ukimtazama, uki kutana wale sungula mstuni Yole ambayo mefugwa, unaona kuna utofauti mkubwa.

Kwanza binafsi huwa naweka neno siri ambao ni salama kwa kuweza kuchanganya herufi lakini pia namba pamoja na zile alama kwenye neno husika. Nikimaanisha kwamba ni neno ambalo sio rahisi kwa mtu yoyote kuweza kulifahamu mpaka pale ambapo nitaweza kumshirikisha.

Ndiyo, nimerima si mara moja, wala si mara mbili. Ingawa, aina ya kirimo ambacho, nimekuwa nalima. Ni kirimo cha kawaida, nikimaanisha kwamba kutumia jembe ra mkono ama ile jembe ra kukokotwa na ng'ombe. Kwa hiyo, kwa upande wa ukulima, mimi ni mkulima nalima mazao ya chakula, nikimaanisha kwamba maharage, lakini pia nalima mahindi. Na mpaka hivi sasa, nipo kwenye parizi.

Na kipindi nikiwa chuo, nilikuwa naenda mara kwa mara, lakini toka nimeondoka chuoni kwa huku nilipo hakuna maktaba karibu. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu zaidi kwa upande wangu mimi kuenda kujifunza ama kuenda kusoma vitabu mbalimbali vilivyopo maktaba. Lakini kwa kawaida kwa mwaka, huwa najitahidi kuweza kufika eneo ambalo kuna vitabu ndani ya maktaba. Kwa hiyo kwa mwaka inaweza kuwa ni mara moja Lakini kipindi ambacho nilikuwa chuo ilikuwa ni kila baada siku moja Lazima niweze kuenda maktaba kwa rengo la kuenda kujifunza.

Kwanza wikendi mimi ni mtu ambaye huwa napenda sana kulala kwa sababu kuanzia jumatatu mpaka siku ya ijumaa nakuwa na pilka pilka nyingi za kazi. Kwa hiyo siku ya jumamosi huwa ni siku ambayo huwa naitumia kuweza kupumuzisha mwili lakini pia nikisha amka basi niende kwa moja natembea mtaani nahakikisha kwamba naenda kwenye vile vijua ambavyo nitaweza kucheza bao. Na ukiniambia kwamba kuna mtu ambeye unajisikia sana kuwa pamoja naye ni rafiki yangu Kuna mmoja kati ya kijana mbaye naishi naye karibu ni kijana mbaye tumekuwa tunazungumza mambo mengi sana.

Huwa napenda sana tabia ya ucheshi. Nikimtazama mtu akiwa anafurahia, lakini pia nikiwa na rafiki yangu ambaye ni mcheshi, na kuona najua kwamba yes, nina rafiki ambaye ni mzuri. Rafiki ambaye akiwa na shida, ataniambia, lakini pia rafiki ambaye, mimi nikiwa na shida lazima nitaweza kumwambia. Lakini pia huwa napenda sana, rafiki ambaye tabia zake Sio mbaya. Rafiki ambaye hanywi pombe. Rafiki ambaye hatukani lakini pia anavaa nguo ambazo niza estaa kwenye jamii.

Wote ni wanyama ambao nawapenda kwa sababu mbwa ni kama mlinzi nyumbani lakini pia paka amekuwa ananisaidia mara kwa mara kuweza kuwakamata wale panya ambao wapo ndani ya nyumba ambapo mara nyingi huwa wanaweza kuharibu mazao. Ina maanisha kwamba, naweza nikawa nimeweka mahindi ya kibandani ambayo naamini kwamba, baada ya mwezi mmoja, wiki ngapi nitaenda kusaga Lakini unakuta tayari, amekwisha kutuboa mfuko na ameanza kula kwa hiyo, paka akiwepo, nakuwa na uhakika kwamba, hakuna panya ambaye atakua ndani lakini pia mbwa akiwepo nje, nakuwa natambua kwamba tayari, ninae mulinzi ambae, kama jambazi atakuja, basi moja kwa moja, ata nipa taarifa ama kama kitu kibaya ambacho, kitaweza kuja, nyumbani kwangu, moja kwa moja nitapata taarifa kutokana na uwepo wa mbwa.

Nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ni nyama ambayo huwa naipendea zaidi. Kwanza ile halufu yake ikuwa buchani lakini pia nikiipika. Ladha fulani ambayo huwa inanivutia zaidi. Kwa hiyo nyama ambayo huwa naipenda zaidi ni nyama ya mbuzi.

Binafsi chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu na kilinishinda ni nyama ya kusindikwa Yaani ile nyama ambayo unanua madukani ipo kwenye makopo tayali ni nyama ambayo ilinishinda kabisa na niliweza kuahidi kwamba sitaweza kurudia tena kula Kwa sababu ladha yake sikuipenda lakini pia ni kama ilikua inataka ilete hali flani ya kuenda kutapika Kwa hiyo ni chakula ambacho nimewai kujaribu.

Mimi binafsi huwa napenda keki ambayo ina ladha ya matunda. Kwa sababu matunda ni moja kati ya vitu ambavyo huwa navitumia sana kwa hiyo nikiiona keki ambayo imeweza kuandaliwa ama ikiwa na harufu ama ile ladha ya matunda basi moja kwa moja nakuwa navutiwa nayo. Kwa hiyo keki ya matunda ama keki yenye ladha ya matunda huwa naipenda zaidi.

Ndiyo, huwa napenda kwa sababu natambua kwamba pwani, ama maeneo ya pwani, ni maeneo ambao kuna hali ya hewa nzuli, lakini pia kuna kuwa na mchanganyiko wa watu. Kwa hiyo, nikienda kule, hata kama nikuwa na mawazo, nikuwa na uchovu, nikuwa nimechoka, ni kuwa nawaza kitu fulani, basi moja kwa moja, nikifika pwani. Na kuwa naamini kwamba ni sehemu ambayo, nitapata utulivu wa kutosha kwa lengo la kuenda kutuliza akili yangu, lakini pia nitapata wasaa kuenda kutafakali na kueza kukisahau kile kitu ambacho kinakuwa kinanisumbua.

Unajua baseball ni mchezo ambao, niseme kwamba ni zaidi ya mchezo. Nikimanisha kwamba ni mchezo ambao huitaji zaidi sanaa ya uratibu waakili, uratibu wajicho, lakini pia uratibu wanguvu. Na ukitazama wakati mkuu kupande wa mpira wa baseball ni wakati ambao mchezaji anakutana na ule mpira ambao unakuja kwa kasi kubwa sana. Mfano mzuri ni kilomita mia moja arubaini kwa saa na anaitajika kuweza kupiga ndani ya sekunde moja kwa lengo Lakwenda kuamua ushindi kwa pande wa timu yake Kwa hiyo ni wakati ambao kwa mchezaji atahitaji zaidi kuenda kuitumia akili lakini pia ujuzi wake kwa lengo Lakuenda kuipa ushindi timu yake.

Kwanza kitu kikubwa ambacho, huwa kinanifanya nicheke ni kuweza kuwaona watu wanaonizunguka. Ndugu zangu, marafiki zangu, jamaa zangu, wakiwa na furaha. Nikishaona tu kwamba wana furaha naamini kwamba hapa kuna amani ya kweli. Kwa hiyo, hicho ndio kitu ambacho kitanifanya niweze kucheka. Lakini pia pale ambapo nashuhudia kitendo ambacho ni cha kuchekesha. Mfano mzuri. Mtu amepigwa chenga uwanjani Lakini pia mtu amefanya kitendo ambacho ni cha kuchekesha Basi moja kwa moja lazima nianze kucheka.

Vipo vitu vingi ambavi wanavipenda kwa upande wa mta wangu. Kwanza kabisa mtaa ambao nakaa ni mtaa ambao kuna utulivu lakini pia kuna usalama. Mbali na usalama watu wake ni watu ambao hupenda zaidi kueza kushirikiana. Iwe kwenye shida lakini pia kwa upande wa laa. Ikitokea kuna msiba basi kila mmoja wetu uteza kumuona akenda kushiriki kwenye ule msiba kwa hiyo ni mtaa ambao huwa wanivutia zaidi.

Kitu ambacho huwa nakiona nikiwa natazama nje ya dirisha. Kwa hivi sasa ni msimu wa kilimo. Kwa hiyo kwenye eneo ambao naishi ni eneo ambalo kuna mazao mengi ya milimo. Kwa hiyo nikitazama ama nikifungua dirisha langu. Kitu ambacho nitaona nitaweza kuona mazao kama mahindi lakini pia maharage. Wakati ambao huwa napenda zaidi kueza kutazama nje sasa nje ya dirisha ni wakati ambao kunakuwa na mvua Watamani zaidi kuenda kuona yale matone ya mvua yanavyoshuka kutoka angani Lakini pia nikitazama kitu ambacho kimebadilika zaidi kwa nje ni msimu, sasa hivi ni msimu wa masika Kwa hiyo ardhi ama mandhari yake yanakua ni ya kijani hivi Kwa hiyo huwa napenda zaidi.

Kwanza huwa naacha kuabisa kununua vitu ambavyo ni vya plastiki. Mfano mzuri ni kueza kutumia juisi, lakini pia zile juisi ambazo ni za wiwandani, lakini pia kutumia soda za plastiki, lakini pia kueza kununua vitu ambavyo nitafungashiwa ama vitafungashwa kwa kutumia ile mifuko ya plastiki. Kwa hiyo binafsi huwa naweza kuepuka kuweza kuvitumia kwa sabu naamini kwamba ni vitu ambavyo vitakuja kuchafua mazingila na mbaya zaidi ukitumia manake ni kwamba ukikitupa tu kinadumu muda mrefu kwa sababu huwa akiozi.

Wakati ambao kuna wasiwasi, ama nina wasiwasi, huwa napenda zaidi kueza kujituliza. Kwa sababu inawezekana, nikuwe nimefanya jambo flani ambalo, sina uhakika nalo. Kwa hiyo, nitajipa muda wa kueza kulitafakali, nimerifanya kosa hii kiasi gani. Nikitambua kwamba, kwa hapa, nimepata uhakika. Nimefanya hili jambo kwa uhakika zaidi. Ndo kipindi ambacho, nakuwa na ile hali ya kujiamini zaidi.

Ndio, huo anapenda sana kuweza kutembea mstuni. Na hasa hasa, nikiwa mazingira ya nyumbani, huwa anapenda sana kuweza kuzungukia mstuni, kutazama namna ambavyo miti ipo, lakini pia kutazama namna ambavyo uoto upo. Kwa hio msituni, hua napendelea, lakini kwenye ile msitu ambao na amini kwamba kuna usalama. Hakuna wanyama wakali, wala hakuna wale wadudu wakali, nyoka, nge na vitu vingine.

Kwanza mchezo ambao huwa napenda kuutazama ama michezo ambayo huwa wanapenda sana kuitazama. Ni mchezo wa mpira wa miguu lakini pia mchezo wa mpira wa kikapu ama basketball. Ni michezo ambayo nikitazama kwa upande wa mpira wa miguu namna ambavyo wanaume ishirini na mbili kwa kila upande. Kisha kwamba upande mmoja, watu kumi na moja, upande mwingine, watu kumi na moja namna ambavyo unapambana nakuwa na enjoy zaidi. Lakini pia upande wa kikapu namna ambavyo wachezaji wanarushiana mipira na kuweza kuipokea na moja kwa moja kuenda kufunga ni jambo ambalo huwa lanikumbusha. Ukitaja kupanda wa mchezo ambao uliniShangaza ni mchezo wa mpira wa miguu hasaa kwenye finali ya mwaka huu namna ambavyo Senegali waliweza kufunga bao lakini lilikataliwa. Muda mfupi baadae, timu ya taifa ya morocco, wakaenda kupata mkondo wa penalty ambao ulizua utata wachezaji wengi wa timu ya taifa ya Senegali, wakaamua kutoka nje na kuenda vyumbani Lakini ujasiri wa mtu kama sadio mane, huenda kufanya, ule mchezo wa hatua finali, ukaenda kumalizika, licha kwamba tayari upande wa timu ya taifa ya Senegali, walikuwa wamekwisha kutoka, lakini anaenda kuwarudisha na akaweza kuambia Kuna kila sababu ya kuenda kumaliza mchezo kwa sabu Kila mmoja, dunia nzima imetazama kitu ambacho kimefanyika.

Hapana, binafsi huwa napenda kile chakula mbacho kimeandaliwa kwa ustadi mkubwa na wala sio cha haraka. Kwa hiyo chakula cha haraka kwangu mimi hua sikipendi mara nyingi lakini kitokea mudu utanibana. Basi moja kwa moja huwa naweza kutumia kama frusa ya kuenda kutunza muda ama kukula mapema ili moja kwa moja niweze kulejea na kuendelea na kazi za kawaida.

Ni wazazi, unajua wazazi waliweza kunipa funzo kuhusiana na namna bora ambayo naeza kufanya katika maisha kila siku Kwa hiyo, ukitazama, moja kati ya kitu ambacho nilifundishwa ama nilifunzwa ni kumweshimu mtu pasi na kujali yupoje awe ni mdogo au ni mkubwa moja kwa moja lazima niweza kumheshimu na kumpa nafasi ya kumsikiliza kila ambacho anakiongea Lakini pia kukielewa ama kumpa nafasi ya kuenda kujieleza kwa kila ambacho anakuwa anakifanya na namshukuru mwenyezi mungu Mbaka hivi sasa ni moja kati ya jambo ambalo limekuwa nimefanya Naoneka nikiwa na adabu, mbele za watu Lakini pia naonekana ni mtu ambaye nina heshima.

Ndiyo, huwa nasoma mara nyingi sana, hasa hasa pale ambapo nakuwa nimechapisha, andiko kwenye mitandao ya kijamii. Huwa napenda zaidi kwenda kusoma kile ambacho kimeandikwa. Kwa sababu kufanya hivyo maanake kwamba, nakuwa natambua. Watu ambao wanifuatilia, watu ambao wanapenda kile ambacho nakifanya. Lakini pia mbali na hivyo huwa napenda zaidi kuweza kuingia kwenye zile account za watu mashuhuri. Na kuenda kusoma baadhi ya maoni ambayo yameandikwa na watu wengine, Kitu ambacho huwa kinanikera zaidi kwa upande wa maoni ya mitandaoni, ni kuweza kushuhudia mtu anapotoa maneno ya kashifa kwa mtu mwingine.

Apana, mimi huwa sivai miwani, namshukuru mwenyezi Mungu, macho yangu ni macho ambayo yanaona vizuri, hayana shida yoyote, lakini pia mimi si mpenzi sana wa kuweza kuvutiwa na uvaaji wa miwani. Ingawa tambua kwamba kuna baadhi watu ambao wanavaa, kama mapambo ama kama urembo, lakini pia wengine wanavaa kutokana na changamoto ya kiafya kwa upanda wa macho yao, lakini binafsi huwa sipendi kuvaa miwani.

Kwa kawaida hospitalini, huwa naenda mara kwa mara, hata kama siumwi, lakini huwa nachukuwa hatua ya kuenda kutazama ama kupima afya yangu. Kwa sababu, tunaishi kwenye dunia ambayo kila kitu ni kipya, vyakula ambavyo tunakula ni vyakula ambavyo vina mchanganyiko wa sumu mbalimbali. Kwa hiyo, mara kwa mara, huwa naamua kuenda kutembelea hospitalini kwa lengo la kuenda kuipima afya yangu na kubaini ni kipi ambacho labda kinanisumbua Lakini pia, sio hivyo tu, huwa najaribu kuenda kuwatazama wagonjwa mbalimbali Lakini pia kuenda kuwatazama watu wenye uhitaji walio pale kwa moja kwa moja kwa upande wa hospitali.

Huwa napenda sana kueza kusikiliza radio na hasasa vipindi ambavyo vipinda ni vipindi vya michezo. Kila siku ni lazima niweze kufungulia radio na kueza kusikiliza vipindi vya michezo mbali mbali. Nikitoka kazini hapa kwa sababu mi ni moja kati watu ambao wanafanya vipindi vya michezo, kwa leke moja kwa moja, nikifika nyumbani. Lazima nitafungulia ledio kwa lengo la kuenda kusikiliza watu kutoka kwenye ledio nyingine. Ni kipi ambacho nakisema kuhusiana na jambo moja mbalo labda kwenye redio yetu tuliko tunaeza fenyeje nizungumze kwa redio ni moja kati ya kifaa cha kisasa ambacho uwa nakitumia zaidi ama kifaa cha kiteknolojia ambacho uwa nakipenda kukisikiri.

Mwaka mpya huwa na sherehea kwa kuweza kukaa na ndugu zangu, lakini pia kuenda kutembelea maeno mengine ambayo ama maeno mbalimbali ambayo kuna watu wenye uhitaji, lakini pia maeno ambayo yakuwa nivutia zaidi. Mfano ni kwenye bustani zile ambazo ni za kutengenezwa Kwa hiyo ni mmoja kati ya sehemu ambayo huwa na tembelea zaidi Lakini kubwa zaidi huwa napenda sana kuweza kukaa na ndugu kukaa na majirani kukaa na rafiki na kuenda kusherehekea kwa pamoja kwa kumshukuru mwenyezi mungu Kunivusha mwaka Lakini pia kuweza kunipa nafasi ya kuenda kuanza mwaka mpya.

Hua napendea zaidi kitanda kigumu lakini pia kitanda ambacho ni kizuri. Kigumu kwa maana kwamba hata kama ni kilala sitaweza kuanguka ama kueza kutikisika nikaanguka lakini pia ni kilala na kuwa naamini kwamba hapa sina haji ya kuwa na wasawasi kwamba hiki kitanda kinaweza kuvunjika. Kwa hiyo kitanda kigumu nakipenda lakini pia kitanda ambacho kinavutia nikimaanisha kwamba kitanda ambacho ni kizuri, huwa nakipenda.

Rangi ambayo huwanaipenda zaidi ni rangi nyekundu kwa sababu ni rangi ambayo huwa navutiwanayo na nikiitazama ama kila ambapo naitazama na kuwa nakumbuka upendo ambao nilewezwa kuonyeshwa na aliyekuwa mpenzi wangu Kwa nyumbani ama kwa vitu ambavyo huwa navimiliki zipo nguo nyingi ambazo zilipo niza rangi nyekundu Lakini pia kuna baadhi ya vyombo kama vikombe Lakini pia dish na ndoo ni vya rangi hiyo na kusema kwamba ni wapi ambapo huwa naziona mara kwa mara Nikuwa nyumbani kwangu huwanaziona rangi hizo kutoka na vifa ambavyo vipo ndani.

Yapo matukio mengi muhimu ambayo yamewahi kutokea kwa upande wa maisha yangu. Kwanza kabisa tukio ambalo siwezi kulisahau ni tukio la mimi kuweza kufaulu kidato cha nne na kuelekea moja kwa moja kidato cha tano kwa sababu. Ndiyo kipindi ambacho nilianza kuona namna ambavyo mtu anaheshimika baada ya kuwa na mafanikio fulani. Kipindi cha mwanzoni ama kabla Sijafaulu Shemeji zangu walikuwa ni watu ambao hawanipendi Lakini pia wananidharau sana Lakini baada ya kuweza kufaulu tu na kwenda moja kwa moja hadi kidato cha tano pale ndipo ambapo heshima nilianza kuiona kutoka kwao.

Ndiyo, huwa napigia kura kueza kuwachagua viongozi wangu. Ukitazama, kwa mara kwanza katika historia maisha yangu, niweza kupigia kura ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na ishiri katika uchaguzi wa uraisi. Ndiyo kwa mara kwanza, nilienda kweka historia ya kuenda kumchagua kiongozi wangu. Lakini pia, kwa upande wa kawaida ama kwenye jami yangu, mara kwa mara, huwa naweza kupiga kura kwa rengu na kuenda kuchagua kitu ambacho na kipenda. Lakini pia kuna kumchagua mtu ambaye naamini kwamba ataweza kuniongoza Si kwa upande wa ngazi ya serikali tu Lakini pia hata kwenye ngazi ya ofisini huwa naweza kupigia kura mara nyingi tu.

Hapana, mimi huwa sipendi sana kuweza kulima bustani. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kwanza mazingira ambayo nimekulia, si mazingira ambayo tunapendea zaidi kulima bustani. Ingawa kuna kipindi ambacho nimewahi kukaa kwa upande wa familia ya mjomba na ni moja kati ya watu ambao walikuwa ni wakulima sana wa bustani. Lakini binafsi huwa sipendelei zaidi kuweza kulima bustani.

Kwa wiki huanafua nguo mara moja Nikimaanisha kwamba Kwamfano nikifua sikuya jumapili nguo zote ambazo nimeweza kuzifua Lazima nihakikishe kwamba nazivaa zote Zikichafuka Basi wiki inayofuaata moja kwa moja Nazifua tena Kwahiyo kwa wiki huanafua mara moja tu nguo zangu na huwa sifui mara kwa mara.